Hujambo naweza kusema na sipendi kucheza michezo ya video na nitumaini langu kwamba muktadha wa swali hili ni kumanisha michezo ya video hususan inayochezwa kwa simu za mkono ama labda kwa kompyuta. Naweza kusema kwamba nafikiri imekuwa muda sana kabla nicheze michezo ya aina hii na ni kwa sababu tu ya mambo ya kiutu uzima kuna mambo mengi yanayoendelea kuna kazi, kuna masomo, kuna majukumu mengine mengi kwa hivyo nafikiri naweza sema ndio msingi wa kutocheza kwangu michezo ya aina hii.